Mafunzo ambayo yamenisadia zaidi kazini ni ile kuwa mtu mwenye kufanya bidii na mtu ambaye ana piga shughuli, ako moyo mkunjufu, mtu asiyependa lawama ama kulalamika na kuwa mtu mwenye utulivu.

Naam mimi napenda kula popcorn na bila shaka mimi napenda kula popcorn kwa ni popcorn hizo huwa na lala mzuri na huwa bei nafuu si bei ghali. Mimi napenda kula popcorn kwanza zile ambazo ni moto zimetoka kuandaliwa. Mimi napenda kula popcorn kwa za zile ni moto mazimetoka kuandaliwa.

Naam mimi ni mrahibu wakupiga picha. Mimi huwa mrahibu wakupiga picha hasa nikiwa katika maeneo mageni, mazingira mageni. Mimi ni mtu ambaye napenda kupiga picha ili. Izi picha nikaziekeziwe. Baadhi ya vitu vya historia, vitu vya thamani sana. Mimi huwa mrahibu wakupiga picha mara kwa mara. Anapokwepo maeneo mageni ama katika shughuli ambayo naiona ni speciali. Mimi hupiga picha.

A maktaba, a maktaba huwa naenda mara ngapi. Maktaba huwa naenda takribani mara mbili kwenye juma. Mara mbili kwenye juma, hii ni kutokana na shughuli ambazo nakuwa nazo naenda maktaba kufanya uchunguzi, kuhusu mambo fulani ya kihistoria ama kijiografia, vilevile kusoma nakala, riwaya, tamthilia. Huwa naenda maktaba mara mbili kwa juma.

Mimi hucheza na marafiki zangu, mara kwa mara ama kwa manduguzangu ule mcheza wa asoka, tunacheza na marafiki zangu mara kwa mara kwa maana huu mcheza unafana zaidi Mimi hucheza na marafiki zangu, na vile vile ndugu zangu, wapwa wangu Mara kwa mara na where jambo hili, ama tendo hili, ama zoezi hili huwa la kufana zaidi.

Naam napenda kujifunza mambo vipya hata yale ya teknolojia na uchumi na pia siasa kwani ujumbe huu ama akili hii ni ya maana zaidi katika maisha siku hizi najifunza mambo mengi mapya katika nyanja mbalimbali kama vile teknolojia uchumi na uongozi siasa.

Mbiyo kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako Nikiangalia kule inzi kwa mazingira naona kuna bustani mzuri Alafu kule kwenye bustani kuna ndege ambao wanapendeza ambao wanaimba Pia nikiangatia nje kuna kuku ambao wanatembea wakijaribu kutafuta makota mapate lishema sako.

Na jistawisha vipi wakati wali kizu na jisutawisha vipi ya hakuha kukunwa sharubati, kupigi denzi, kuskiza muziki ulewa rhumba, taarabu, lingala. Na pia kuandaa vyakula vizuri kutangamana wenzango, hakuwa dhuria badhi ya michezo kama vile soka.